Muda mwingine kutembea kwa mguu ni raha kwa kuwa ni kama mazowezi na pia naweza kutumia mwili vyema na pia ni vyema kwa kuwa naweza kuona vitu ambavyo vilivyo na pia naweza kupumua vizuri kwa kuwa hewa inakuwa safi nikiwa nje.

Asubui ni zaidi najipata nikitumia mkate na kahawa zaidi kuniwezesha kusukuma siku vyema mara kwa mara zaidi natumia kahawa.

Kipa umbele kwa mawasiliano ni jambo ninalo paswa kupitisha na pia kuongea kwa eshima. Kipa umbele zaidi ni kuongea kwa eshima na pia jambo ninalo taka kuweleza haraka bila kupitia njia mingi ya kombokombo.

Maji nanywa mara kama tano kwa siku kwa kuwa sasa hivi mwezi tulio wa januari wa kwanza kuna joto jingi humu kenya so kwa hivyo inanibidi ninywe maji mara mingi so mara tano kwa siku.

Njia ambayo na penda ya kupumzika ni kutulia maali ambapo apana kelele, sahizo, na nguo kidogo. Pia nyepesi na pia kama nishashiba maji mingi saa zingine na kinywaji ama bila.

Ah, komputer naitumia mara nyingi kwa kazi, saa zingine kuona video zilizo mpya kwa sana, mara nyingi nazima kwa kazi zaidi na pia kuangalia, kusoma pia zaidi.

Mji ningependa kutembelea duniani naezasema Romania kwa kuwa ni mji mzuri na historia. Na pia inakaa wako na chakula mzuri zaidi. Na pia huko pia mafunzo inakaa kuwa mengi pia.

Kile ambacho ninachofanya hili kuweka afya mzuri ni kufanya mazoezi, maji mingi, kusoma pia na pia kula chakula nzuri ikiwa moto, ndio kenye nafanya zaidi kuweka afya mzuri.

Na mafanikio naeza sema nimepata kwa kazi naeza sema hela cha msingi masomo ya kujua kutatua mashida na pia kukalishana na watu hizo ndiyo vitu nimeweza kufanikiwa nazo.

Keki ambayo ninayoipenda ni keki ya matunda. Iliyopikwa na matunda au ya chokoleti pia. Ndio mbili nawezasema ninazopendelea.

Vyakula vya haraka ni mzuri wakati mwingine unapokua na haraka lakini sizipendi sana kukula saa zingine zinadhuru afya lakini kama umeshikana kazini ama mambo kama hayo ni vizuri.

Mashindano nimeshiriki zaidi na pia natumai. Pia kwa dunia ni tu ni kushindana tu yani. Kuwa bera kuwa bota kuwa bora. Na pia najituma ni pia uishi kama mtu bora tena ile mashindano nmeshiriki naweza sema kwa riadha na kwa mpira.

Wakati wa baridi naeza sema. Nakula sana na kuvaa nguo nyingi na pia sipendi sana kuzunguka zunguka inje wakati wa baridi kwa kuwa wakati mwingi wa baridi kunaeza nyesha wakati wowote so mara kwa mara napenda kushinda nyumbani.

Naweza sema sipendi sana kukua. Inanifanya kukohoa na pia nahisi ni kama imekauka zaidi pia kwa hivyo siezi sema naipenda, maybe labda iwe naona sinema ama kitu kama hiyo lakini mara kwa mara sipendi.

Mradi mpya kuanzisha kazini naanza na kuongea na walio kando yangu karibu kwa kicheo halafu baadaye nikishapata mawaidha kutoka watu wawili watatu ndiyo naweza kuambia mkubwa halafu tunashirikisha tunavyofaa ku nini kuweza kutatua na kuanzisha hiyo mradi mpya.

Na jambo ninalolifanya kukamilisha kazi kwa wakati ni kutenga wakati niweze kuifanya mapema ninapopokea jukumu ndiyo nisiwe nakimbia daka za mwisho kwa hivyo natenga wakati mapema zaidi ni napopokea kazi ndiyo nimalize kwa wakati kwa kuwa nikichelewa kazi haitakuwa njema pia.

Tukio muhimu katika maisha yangu naweza sema ni kumwoka. Naopenda familia na marafiki karibu. Tukio naweza kubali na wakati napo lipwa pia.

Naezasema mara kwa mara lakini sio sana kwa kuwa pia sipendi mambo yangu yakiwa nje tena kwa watu wengi kwa kuwa huwezijua mtu anakufikiria vipi. Kwa nasema sio sana ama pia sipendi.

Wakati umeme umepotea ndio wakati mzuri pia wa kujifikiria na pia mazingira yanakuwa mzuri maeneo yote ulipo kumenyamaza vizuri, unaweza fanya usafi, mara mingi umeme ukipotea nafanya usafi na pia napenda venye kumenyamaza pia.

Ni picha mzuri sana kwa kuangalia nyota. Unaishi vyema na pia zinakaa vizuri sana so mimi usiku napenda kuangalia nyota.

Kwa kuniwezesha kufanya kazi na timu ya mbali naezasema kuwasikiza na kuona wanavyotekeleza mambo yao ndiyo baada yanafuata na pia inakuwa rahisi na pia unaeza kusoma kufanya kazi nao.

Naweza sema rangi bora zaidi ni rangi nyeupe, kwa kuwa inawezesha nyumba kuwa na mwangaza. Na pia ni bora ina vizuri, mtu anaweza kujua uchafu wowote ikionekana.

Rangi ninayoipenda zaidi naeza sema ni rangi ya kijani kibichi kwa kwa ni rangi mzuri kila mahali napea inaonekana vyema inaweza sema sana kijani kibichi.

Viatu ninazovipenda naweza sema viatu vyeusi kwa kuwa vinafanya mtu anaonekana mtu wa makini na mtu mtaratibu yaani viatu naweza sema viatu vyeusi viatu vya rangi.

Naeza sema kuwa ni jambo njema. Na pia lina hitajika kwa vyema. Kila siku suluhisho ni jambo jema linafaa linasisitiziwa pia ziwe bora zaidi.

Shughuli zangu za wikendi ni chache kwa kuwa watu wengi wapo nje. Ninapo shirikiana na watu, jumamosi au jumapili, mara kwa mara ni kwa vinywaji. Kwenda kanisani na pia masaa ya kutuliza akili tu yaani tukijitayarisha kwa jambo jipya kuanza wiki pia. Ni kama likizo ya wiki.

Kwa majaribio ya teknolojia mpya ni mambo mema, kwa kuwa unaweza jifundisha mambo mapya na pia inawezesha kuokoa muda na pia ni furaha kuweza kujua mambo mapya. Na teknolojia mupya, napenda.

Jamii ilinisaidia kwa kujitolea kimakazi kusafisha mazingira katika jamii. Kwa hapa mawaidha na pia kazi hapa kule. Na pia kwa michango ingine mbali mbali tu yaani.

Hiyo ni mambo nishafikiria marakadha kuanzisha biashara kwa kuwa itanisaidia kwa kujitegemea zaidi na pia itaniwezesha kumiliki pesa haraka na pia ni mzuri sana kwa kuwa ndasaidia ki inchi pia ki ekonomia.

Kwa kuwa, kweli naweza sema nawafahamu ingawapo si wote tunaoingiana nao kwa kuwa kila mtu ako na maoni yake tofauti kulinga na venye mtu anataka kuishi na pia mambo yake tu kama mtu hataki mambo mingi na watu nishapatana nao pia. Lakini nawafahamu wote, lakini si kwa undani vile.

Haa filamu ni nazo zipenda na weza sema ni za ucheshi kwa kuwa sa zingine si lazima tuwe tumekasirika tuwe siku mzima hee napenda za ucheshi sana hee nisaidia pia na weza kucheka na kufurahia maisha pia.

Mazingira ninayopenda ya kazi ni mazingira yenye watu wako pamoja wanasaidiana, najumuika na pia wanajua mahali mutu anafaa ku wepo. Na kile ambacho anafaa ku wa anafanya yani kazi ikuwe raisi.

Haa kazi yangu naezasema ni njema kulingana na watu ninaofanya nao kazi watu wamakinifu na pia masomo wanapenda kukua imenisaidia yaani mambo mingi naeza tatua kulingana na masomo yenye nilisoma napia kujieleza na mambo mengi masomo imenisaidia sana.

Michezo ya video ni bora sana kwa kuwa inakuwezesha kufungua akili kwa vile unavyoona vitu na pia inachangamsha akili sana, ee, naweza sema ee kwangu mi napenda michezo ya video.

Vile ambavyo na vyo shambulia tatizo lolote kazini ni kwanza kuelewa. Ni nini imesukuma kuwe na tatizo kama hilo. Na suluhu kadha wakadha kwanza kabla ya kutekeleza moja. Hivyo ndivyo ninavyo shambulia tatizo lolote kazini.

Saa zingine kama mstari ni mrefu inachosha. Na pia kungojea sana inaumiza matumbo So kwa hivyo kama mstari ni mfupi na unasonga taratibu hata ukiwa mrefu ni muda mzuri wa kujifikiria kama unahitaji jambo unalolitaka kwa hiyo mstari ama hutaki.

Kazi hiyo ya nyumbani ambayo naichukia zaidi nezesema. Kuosha vyomba yani hili naandiyo kazi spendi sana nyumbani lakini hizi zingine nazo. Ziona tu zikiwa sawa. Hei ispokua hiyo ya kuosha vyomba.

Sana napenda mingi waimbaji kuigiza na pia uchoraji sana kwa kua inaonyesha mtu anavyo jieleza yaani jielekeza pia ni mambo yaani nafurahia sana hizi ndiyo sama anazipenda.

Mahali ambapo naeza sema nimesafiri pazuri naeza sema kuona wanyama. Kwa wanyama pia wanakaa kwa mazingira imetulia wanyama pori sana. Naeza sema hapo ndyo mahali pazuri nimesafiri. Baharini pia.

Dhaifu wangu naishugulikia kwa mwaminifu. Na kujitolea kazini. Na pia kuonyesha mimi ni mwaminifu ndiyo ndiyo ndiyo navyo. Kuonyesha dhaifu pia na kwa shugulikia.

Na simu yangu ninavyo tumia zaidi ni kwa mawasiliano. Na pia kujua habari zinavyo endelea zaidi ya kwa nendelea sema na tumia simu kwa sana.

Sipendi chakula cha mafuta kwa kuwa. Saa zingine kama hicho chakula si kimoto pia. Hio mafuta inaeza enda kuudhi mtu anavyokula. Lakini kama ni moto pia, ikiwa na mafuta bora huwa inaonja vizuri.

Aaa sina masaa sana lakini najaribu sana kwa kuwa kifika aa saa hiii nime nime maliza shuguli zangu za usiku pia kwa maramingi usiku masaa ya mapumziko yaani ukijitarisha kuhusu siku hijapo na iwe enya matunda mazuri.

Na mara kwa mara, mitandao ya kijamii ni na vitu mia, mikwa kuona nini, kinachoendelea, ee, yaani, nakusoma soma, hapa nakule, ni vile natumia mitandao ya kijamii sana.

Kile ambacho huwa kina nifanya na hafurahi zaidi naeza sema. Kama nimeshiba au nikiwa na hela mfukoni na pia jamii yangu ikiwa salama hiyo pia inafanya na furahia sana.

Kumbukumbu lilalo ni nalo fanya ni katishika ama kutisha. Naweaa sema ni maandamano ya vijana. Kwa wakisema serekali imekuwa mbovu hapo ndiyo jambo la kunitisha nilipotokea nikaona yani ndiyo jambo lililo nitisha.

Mahusiano wafanyikazi wengine ni wajulia hali na pia kujitolea katika kazini mwao. Hapo ndia naweze sema hapo. Ndio mahusiano vinakuwa bora zaidi na pia kuwaelewa na kazi pia inasonga haraka.

Wakati mkuu wa mpira au basketbol napenda sana ikifika finali. Kwa kuwa wachezaji wanajitolea hayo lote kuwezesha timu yao iweze kuperform iweze kupata matokeo bora kwangu finali.

Mabadiliko ni mambo mema kazi ni inga waje saa zingine na chukua muda kuyazoea kwa ngu mine ya sema na vishambulia ni kujaribu kuangalia jambo hilo kwa umbali ya ni na macho ya umbali ya ni nyeweza kuwelewa ubora wake.

Nahimiza ushirikiano wangu katika timu kwa kuhoji watu na kuona maoni yao ikiwa bora kama ni bora tuna iskuma mbele kama siyo bora tunaangalia ngine bora ama tunajaribu tunaitengeneza hiwe bora zaidi ndio tuwezi kusonga pamoja kama timu mzima.

Kampuni za kuwaminika kwa teknolojia ni mingi kwa kuwa pia zinazo ngoza kama zivile soni ndiyo. Ninae waminia kwa sana na pia samsung izo mbili ndiyo naminia teknolojia yao ni bora zaidi ee. Kwa mda mrefu pia.

Matukio ya kimataifa ni bora kuyafuata kwa kuwa hatuwezi kwama tuu yaani kwa hii yetu ya inchi moja lakini ya kimataifa ni bora zaidi kwa kuwa unapata ufahamu zaidi na kuelewa na kusoma zaidi nini kinachoendelea duniani mzima. Na pia inawezesha mtu kuelewa venye unavyopaswa kutatua shida kadha wa kadha. Na pia ni bora kukua kama sasa hivi tunaielewa nchi kama ya Venezuela vilivyo. Raisi wao alivyochukuliwa kupelekwa maeakani sasa unaona ni bora ku jua mambo kama haya.

Video mingi ninazozitazama mtandaoni naweza sema kwa kituo kinachoitwa youtube, hapo ndio naweza sema mtandaoni ndio kuna video nyingi ambazo mtu anapata muda wa kuziona naye na hapo ndipo panapotambulika zaidi kwa kuwa unaweza pata video zote za dunia mzima.

Programu mingi ninazo zitumia labda kwa mtandaoni naweza sema kama vile instagram na youtube na pia mara kwa mara whatsapp na mingi ninazo zitumia sana kukuwa pia sio zote zina kupaa maridhisho.

Inalingana na kwa kuwa pia zote hawezi kaa kwa zote kwa muda mrefu. Kwa kuwa pia saa zingine kelele pia inakuwa mbaya. Saa zingine pia kimya inaleta upueke so naeza sema nusu nusu tupa zote.

Naeza sema mtu alienifundisha jambo muhimu na naeza sema wazazi watu wakwanza. Marafiki, alafu walimu. Pia naweza kuongeza sana walimu kwa kuwa wamenifundisha kusoma, kujieleza kwa lugha tofauti tofauti na pia kuandika yaani naeza sema ni watu wazuri sana pia.

Kwa kuwa sina watu wengi karibu na mimi hio nini mfumo wa usalama wa kidole au vidule vingi sijaweza kuzitumia kwa kuwa mara kwa mara sijaweka nini sijaweza kuitumia yaani.

Kazi ya ushirikia wama mingine, imekuwa njema kukua lile ambayo na nishinda natumai. Na rafiki zangu wengine ama mtu yudu naifanyo kazi na hiyo anaweza kuwa analifahamu. Kwa kuwa ushirikiana mwema nao ni kuwa nimejitolea ya nikotari kusoma kwa mtu mwingine na pia kumfunza pia.

Kwa kusema kweli tamasha za mziki nimeenda kadha wa kadha mingi nimeweza kuwa na furaha pia kwa hizo tamasha tumefurahia sana. Na ni vitu njema sana na ingine yote ikitokea hivi karibuni lazima nitaenda.

Kitu ambacho ninachofanya usiku kabla ya kulala naweza kwamba ni kuoga kuna zaidi na chai ya jioni. Halafu baadaye naomba kabla ya kulala. Hizo ndiyo vitu ambazo ninazofanya kabla ya kulala usiku.

Na ezisema maziwa ni mzuri asubuhi na pia jioni baada ya kula chakula cha usiku. Na asubuhi pia inakupa nguvu yani kukwezesha kusukuma siku vyema.

Jambo ninalofanya kujiandaa mkutanoni ninaandika sana na kuwaza vitu ambazo nafaa kuongelea kwa mkutano wote. Eee yaniwezesha pia kupumzika kiakili na kutokea mambo mengi yaani eee.

Mazingira ninae pendelea ni mazingira ya inje. Ibora zaidi kufanya kazi na kuliko mazingira ya ndani kwa kuwa. Ukiwa inje mtu anaheza kufikiria zaidi na pia. Ufanya kazi ya haraka lakini ukiwa ndani mara mingi unahisi ni kama umefungiwa mahali.

Mwalimu ninao mkumbuka zaidi ni ni otundu kwa shule ya chekechea, niliyoweza kusoma zaidi na kumuiga zaidi kwa kuwa alikuwa mwanamke wa nidhamu pia na heshima.

Naezesema mimi ni mtu wa ubunifu kwa kulingana na vide ambavyo ninavyosikia kutoka kwa watu, marafiki na jamii pia kwa jumla. Naeza sema mimi ni mtu wa mbunifu zaidi.

Kwa kweli, natumai kila mtu anapenda chukula kitamu. Na pia, yana kusaidia pia ukikula chukula kitamu unahisi vizuri hata nje. Na ndani pia chakula kitamu ni kitu mzuri sana pia. Kukula kitu mzuri pia wahisi vizuri.

Michezo nimependa kutazama ni mpira sana kwa kuwa kwa njia kitambo ndiyo kitu tumeweza kufuatilia zaidi kucheza zaidi kwa kuwa ndiyo ilikuwa rahisi kupata na kuielewa kwa haraka.

Napenda kazi kufanya peke yangu kwa zile kazi ninazotaka kumaliza kwa haraka na kwa utaratibu ila kazi za watu wengi na zinazoenda kwa muda mrefu inanihitajika na inanibidi zaidi kufanya kazi na watu wengi.

Nasherekea timu nasherekea kwa kuwa na marafiki. Vinywaji hapa kuli lakini vinywaji kidogo sana ileza sherehe tu sio za kupitisa kiwango na pia kuzungumza mambo mema kuhusu timu na vitu kama hivyo.

Utaratibu wangu wa asubuhi ni kuamka. Mshukuru maulana. Piga dua halafu baadaye kuoga. Kunywa kiamsha kinywa halafu pia kuvaa vizuri na kufikiria kusikiza nyimbo mzuri. Zenye zitaniwezesha kusukuma siku kwa urahisi.

Vile ambavyo naboresha mchakato yangu ya kazini ni kusoma zaidi na pia kutafuta maarifa zaidi kwa kwa bila maarifa pia huwezi kusonga kwa haraka kwa hivyo mi husema hivyo ndiyo ni navyo jaribu zaidi.

Kompyuta ninayoitumia zaidi kwa kusoma na kufanya kazi hizo ndio vitu mbizi na vitumia zaidi wa kompyuta mingine maybe labda kukuwa na video zile video refu refu ama cinema.

Wakati wa jua napenda kutulia nje na watu na pia kujaribu ku kuvaa nguo kidogo, kula barafu ama vitu zinasaidia ni kusukuma siku haraka.

Kwa kujikinga na jua kali naeza sema ni kwa kuvalia kofia na sare zenye sio mzito vile pia hata viatu sivai sana kwa kuwa jasho inakuwa jingi.

Mtu ambaye anaanza kazi naeza mshauri kua awe makini asome zaidi kuhusu kazi yake na pia aelewe lengo lake mwisho wa kazi ni gani. Na pia ile mapato ama mtu mzima anavyo tarajia kazini pia.

Simungu naweza sema maramingi ni kuwasilina na wana jamii, marafiki na familia. Pia kusoma na pia kutafta hela nayo na pia. Kuna nini kupata habari mpia mpia.

Kabla kulala usiku napenda kula chakula taratibu kama nimetulia badaye kuoga alafu nikishamaliza ninywe labda maziwa ama maji.

Kwa kuandika saa zingine ni ngumu kuandikia mtu lakini ingapo kwa kuongea na mtu inakua raisi lakini kama ni mambo yangu kumbuka baada inaniwezesha viraisi kwa kuandika kwa kuwa mi tu ndio ntaelewa ingapo na watu kwa ujumla kuzungumza na watu kuongea ni rahisi kuliko kuwaandikia.

Penda kukuwa mahali pametulia na hewa safi. Na pia mahali popote pana watu kidogo ndiyo inafurahisha. Kulingana nami kwa kuwa mahali pana watu wengi panasumbua akili.

Ninavhopenda jioni, naweze sema ni kitu mzito, niweze kula na haraka pia, na pia vimeendaliwa kwa utaratibu, nitalala tu, afta kunywa maziwa ama maji au chai ya jioni.

A njia e ninayotumia sana naeza sema kuwaambia ati ndio naeza sema natumia sana kila siku kuenda kazini kurudi ama kutembea mahali popote hiyo ndiyo inaniwezesha sana lakini nikiwa na muda na kama pahali sio mbali sana na saa zingine natembea ama baisikeli au boda.

Wakati nipo inje ndio natumia kofia lakini nikiwa nyumbani napenda kila kitukitulie bila masumbuko zaidi lakini muda wa jua tu ndio saa zingine navaa kofia lakini kwa baridi pia ama wau mvua ndio navaa kofia. Lakini siku ingine hali ya hewe ikiwa tu safi nakaa tu nimetulia bila kofia.

Wakati wa mgogoro na mtu yoyote napenda kumundokea na kuongea maneno machache kwakua mtu anaeza kuuthi kwa haraka ukiongea mambo mengi na pia ni mambo sipendi sana kwa kuwa unaeza enda kumuumiza ama muharibu vitu mkiongea katika mwa mgogoro na mtu yoyote.